Ndio nimewai kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa na ninaonesha raha kubwa sana moyoni. Mara moja niliposhiriki sana ilikuwa mwaka jana, tulikuwa na group ya marafiki na vijana wa mtaa wetu. Tukaamua kufanya clean up kwenye barabara na mtaa mdogo karibu na estate yetu hapa nairobi. Tulichukua mifuko, glavu na jembe, tukakusanya taka nyingi za plastiki, mifuko na chupa zilizokuwa zimejaa kando ya barabara na mto. Tulifanya kazi kwa saa nne tu, jumamosi asubuhi lakini baada ya hapo mahali palikuwa safi sana.

Ndiyo, nashughulikia muda kazini kwa njia inayonifaa na inaondoa stress ya saa zimepita bila kufanya chochote. Hizi nizo mbinu zangu ambazo nazitumia, kwanza kabisa naanza siku na planning kidogo. Kila asubuhi au siku wa jana huwa naandika to do list ya siku hiyo Naweka kazi tatu mpaka tano muhimu zaidi juu na kueka muda unotarajiwa kwa kila moja. Hii inanifanya nijue naanzia wapi. Pili, natenga blocks za muda huwa naweka time blocks kwenye kalenda au akilini mfano Toka saa tatu hadi, saa tano nitafanya hivi Alafu break kidogo ya dakika kumi Pia na, ya tatu kabisa nafanya promo do technique Mara nyingi huwa nafanya kazi kwa dakika 25 bila kuvurugwa Kisha nachukua break ya dakika 5 hivi.

Haan, chumba ninachopenda zaidi nyumbani mwangu, ni chumba cha kulala, mahali pangu pa amani na faragha zaidi. Napenda chumba changu kwa sababu ni kozi na kimenifaa sana, kitanda changu ni laini na kubwa kidogo, nimeweka matress nzuri na blanketi nene, hivyo nikilala huisi niko kwenye mawingu, kuta zimepakwa rangi ya Aqua na white ndio ninayopenda zaidi, inafa inanionesha freshi kila nikiamka, nimeweka katains nzito ili usiku niwe na giza kamili na dirisha langu lina tazama balkoni ndogo ambapo kuna mimea midogo ya majani.

Ndio, karibu asilimia sabini ya vitu ninavyonunua siku hizi huwa natumia simu yangu tu. Ni rahisi sana na inonekana kati na nguvu jinsi ninavyofanya, apps nazotumia zaidi jumia ndiyo favorite yangu namba moja. Pia kuna kilimall. Huwa nanunua nguo, viatu simu, vitabu au hata vifaa vya nyumba. Bei huwa poa, kuna flash sales mara kwa mara na delivery inakuja nyumba au pick up point. Pili kuna malipo hua nalipa kwa mpesa direct kwenye app au kadi kama ni jumia pay. Mara nyingi huchagua cash on delivery ili nihakikishe bidhaa ni poa kabla sijalipa. Inaniondoa wasiwasi wa scam.

Sadakta kinywaji nachopenda sana kunywa asubuhi mara mingi mi huanza na maji moto yananisafisha tumbo na kutuliza tumbo langu na pia ni mzuri kwa afya njema Kinywaji nachopenda zaidi ni chai, chai nzuri, chai ya mkandaa chai iliyopikwa na majani asili. Huwa inanituliza mood yangu na hunieka kufikiria maisha yangu. Chai hiyo ni mzuri sana na pia napenda kufuatilia na kistaftahi kama maandazi au chapati.

Ndio huwa naenda maktabani mara chache sana siku hizi, labda mara moja au mbili kwa mwaka tu. Awali nilipokuwa shule ya sekondari au nilipokuwa chua nilikuwa maktabani karibu kila wiki Nilikuwa nakaa hapo kusoma vitabu vya masomo kufanya assignment au hata kusoma novels bila kelele ya nyumbani Ilikuwa mahali pazuri pa kufocus. Sasa hivi kwa sababu ya internet, na simu mara nyingi huwa nasoma vitabu kama pdf au kindle app na kutafuta habari google au youtube Maktaba inaonekana kidogo outdated kwangu hasaa kwa sababu vitabu vipya huwa vinachelewa kufika na wakati mwingine lazima uwe memba au ulipe fee.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Edi. Tumekuwa marafiki tangu. Darasa la nane, shule ya msingi hapa Nairobi. Edi ni mtu ninayempenda sana kwasababu ni mwaminifu kabisa na ananifahamu vizuri kuliko hata familia yangu wakati mwingine. Yeye ndiye ananipigia simu nikihisi down na kufanya ni kicheke hata machozi yanatoka. Ana jokes za kila wakati, hasa za mtawe, tunahadithi za shule za zamani. Tunajuana kila kitu, shida za kazi, mapenzi, familia, hata siri ndogo ndogo, hakuna kuficha. Tuna shughuli zetu za kawaida kile waikendi huwa tunakutana angalau maramoja Tunaendea nyama choma kibandani cha karibu au kabalkom yake tukicheza mziki.

Nina mbinu kadhaa ninazotumia ili kukamilisha kazi kwa wakati bila kuwa na stress ya mwisho au dakika. Kwanza kabisa naanza mapema sana mara tu nikipewa kazi ya deadline huwa naiangalia kidogo siku hiyo au kesho yake hata kama ni dakika kumi na tano tu za kwanza Pili nagawanya kazi vipande vidogo vidogo, badala ya kuwa na project kubwa inayotisha huwa naivunja kwa mini task mfano badala ya kumaliza ripoti naandika kwanza tafuta data andika intro tengeneza charts proofread kila nikimaliza kipandike kimoja nahisi nimefanikiwa kitu na motivation kuendelea.

Napenda sana kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Huwa naweka simple lakini ya maana na ya furaha. Kwakawaida siki yangu ya birthday Huwa inaaza na asubui ya shukrani naamka na kunywa chai moto au kahawa na kitu kitamu kama chapati au keki ndogo na huwa na shukuru Mola kwa mwaka mpya Iwa maisha mara nyingi huwa nafanya mazoezi kindogo au kutembea, Kisha huwa na pokia messages za simu za happy birthday kutoka kwa familia na marafiki, ju hiyo ndiyo semu kuu yasherehe huwa napanga kukutana na watu wangu wa karibu na marafiki mara nyingi tunakibana chinye machoma au hatili ndogo.

Mimi kwa kawaida ni mtu wa kuwai na siwezi kuvumilia kuchelewa hata kidogo Kwa mfano kama nimepanga miadi au meeting saa nne asibui huwa nipo hapo saa tatu na dakika arubaini na tano au saa tatu na dakika hamsini Hata kama niwa marafiki wafamilia na jiskia wasiwasi sana nikichelewa kwa sababu na hisi ni kukosa heshima kwa wakati wa mtu mwingine huwa napanga mapema, nangalia traffic mapema, naondoka nyumbani kwa dakika thelatini mapema.

Zahadi nzuri zaidi ni yawayo kupoke ilikuwa simi yangu ya kuanda ya smartphone aliye nipa ni mzazi mzazi wangu siku ya kuzaliwa nilipoingiza miaka kumi na saba hivi Ilikuwa Samsung A-Series mya kabisa inye kamera poa betu ya kudumu na screen kubwa wakati huo nilikuwa na kitumia ficha ya phone 2 years kaida Hivyo smartphone ilibalisha maisha yangu maramoja.

Ndiyo nimewai kuenda maonyesha ya sanaa mara kadhaa na napenda sana uzoefu huo Mara ya kwanza nilipokuenda ilikuwa miaka miwili iliopita tulikoenda na marafiki kwenye Nairobi Gallery ilio karibu na Kenyatta International Convention Center Kulikuwa na maonyesho ya wasanii wa Kenya na Afrika mashiriki picha za rangi za oil, michoro ya pensili, sanamu za mbao na chuma na ata installation za kisasa Nilishangaa sana jinsii wasanii walivyotumia rangi na maumbo kueleza maisha yao ya kila siku, utamaduni na hata pia mazingira Kulikuwa na painting moja ya manamke aliyechota maji kwa mtungi mkubwa ilionesha uzuri na wa shida za maisha ya kiijini wakati mmoja.

Kulingana na mimi, sifa nzuri kwa kiongozi mzuri ni hizi ambazo mi kawaida. Kulingana na mimi nazisema. Uwaminifu na wadilifu. Kiongozi mzuri huwa anaweza kuaminiwa na nipia ni mwadilifu. Anasema ukweli na hata kama ni mgumu, anafuata maadili yake na haendi kinyume na ahadi alizohaidi wanainchi. Uwezo wa kawasikilisha na kuwapa watu sauti. Sio kila kitu anajua yeye peke. Anawapa wafuasi na wengine pia kumpa ushauri nafasi ya kuongea. Pia kuna maono na uwezo kuhamasisha kiongozi mzuri anamaono wazi ya mahali anapotaka kupeleka timu au jamii au hata wanainji kwa ujumla.

Kazi nayo ithamini zaidi maishani mwangu ni kazi ya kusaidia vijana wengine kujifunza dijitali skills na kupata opportunities za online Kwa nini kwa sababu najua jinsi ilivyo kuwa ngumu kwangu kuanza nilikuwa bila kompyuta nzuri au mtu wa kuniongoza Lakini nilipo jifunza mwenye coding kidogo, kujifunza kutumia tools za bure kama Canva, Photoshop au Free Code Camp Sasa huwa nathamini wakati wangu nikuweza kushirikiana kushiriki knowledge yangu na ujuzi wangu katika kuwasaidia vijana pia kujifunza vitu vya online na digital skills kidogo.